Ndiyo nishawai enda kwenye tamasha la mziki Wakati ambamo mwaka huu ulikuwa unaanza na nilifurai sana kwa sababu tuliweza kusherehekea kufungwa kwa mwaka huu wasanii ambao wali hudhuria tamasha hilo walikuwa kama vile bien Toxically rikali na wasanii wengine wengi ambao walihudhuria katika mahadhara huu.

Mimi hufanya mazoezi kila siku kwa kukimbia na huwa naifanya hii saa kumi na moja asubui na pia ninapotokea kazini jioni saa moja Mimi huinua chuma ya kilo hamsini kila siku mara ishilini na hii imenisaidia sana kufanikisha mwili wangu kuwa na nguvu na kuwa na afya njema na kunifanya nihisi kwamba nina akili razini.

Ninapenda rangi ya samawati kwa sababu rangi ya samawati inanikumbusha mambo mingi katika maisha yangu. Moja yamo ni kwamba katika shule ya upili tuliyo soma. Rangi ya samawati ndio ilikuwa kwenye suruali zetu na kwenye sweta zetu na. Huwa ina nikumbusha sana kuhusu matukio yaliyofanyika katika shule yangu upili na ni muhimu sana.

Ndiyo ninapenda kujaribu teknolojia mpya. Kwa sababu siwezi linganisha teknolojia ya mwaka elfu mbili na mwaka wa elfu mbili ishirini na sita, hii ni kwa sababu teknolojia imeweza kukua na imeweza kubadilika kwa sana na ninatumai kwamba teknolojia za kisasa Siwezi kulinganisha na teknolojia za miaka ijayo. Kwa hivyo, nitafurahia sana kutumia na kujaribu teknolojia mpya mpya kwa sababu pia zinatusaidia kurahisisha maisha na kufanya maisha yawe bora na ya kufurahisha.